Sera muhimu ya kampuni ni sera ya maadili na uadilifu. Sera hii huongeza mwenendo wa wafanyikazi na viongozi huzuia vitendo kama rushwa na udanganyifu na hujenga uaminifu kati ya kampuni, wateja na jamii. Bila maadili mema, hata sera nyingine za kampuni haziwezi kutekelezwa ipasavyo.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa zinazofunika mwili, kofia au mwavuli na kupaka krimu ya kuzuia miale ya jua. Pia huepuka kukaa juani kwa mda mrefu, hasa wakati wa mchana na kunywa maji mengi ili kuzuia upungufu wa maji mwilini.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ni tulivu na hunipa muda wa kupanga kazi zangu vizuri. Pia, hunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi na kuokoa muda na gharama za usafiri. Hata hivyo, nina hakikisha ninajipangia ratiba ili kazi zifanyike kwa ufanisi.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni blue. Rangi hii unikumbusha utulivu, amani na kina chama wazo kama vile anga na bahari. Kitu ninacho miliki cha rangi hii ni nguo na daftari ambavyo unifanya nijisikie mtulivu na mwenye kujiamini. Rangi ya bluu uonekana mara nyingi angani, baharini na katika mazingira ya kazi kama ofisi na sare kwa sababu huleta hisia ya utaratibu na utulivu.

Ndiyo, napenda kula popcorn kwa sababu kitafunwa kitamu, chepesi na raisi kutayarisha. Popcorn hunifanya nijisikie, nimefurahi na nimetulia. Hasa ninapokuwa ni nikiangalia filamu, kusoma au kupumzika nyumbani. Pia napenda kwa sababu inaweza kutayarishwa kwa latha tofauti kama tamu au chumvi kulingana na hali au hamu yangu.

Ninasherekea siku kuu kwa kutumia muda na familia na marafiki kushiriki chakula kizuri na kupumzika. Pia napenda kutoa shukrani kushiriki mazungumzo ya furaha na wakati mwingine kusikiliza muziki au kuangalia filamu ili kufanya siku hiyo iwe ya kipekee na ya kukumbukwa.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa, hasa pale mazungumzo yanapolenga kutoa elimu kuelewa sera, haki za raia na mifumo ya uongozi. Ninadhamini mjadala unaoendeleshwa kwa heshima, hoja zenye msingi na bila matusi au chuki kwa sababu siasa huadhiri maisha ya watu wengi. Mazungumzo ya aina hii husaidia kuongeza uelewa, kuvumiliana na kufanya maamuzi bora kama jamii.

Muandishi wa vitabu ni nanaye mpenda ni ngugi wa thiongo na mdhamini kwa sababu anaandika kwa kueleza maswala ya jamii, utamaduni na haki kwa njia ya kina na yenye kufundisha. Vitabu viake hunisaidia kuelewa historia, changamoto za jamii na umuhimu wa lugha na utambulisho wa kiafrika.

Mfereji wa TV ninaoufuata mara nyingi ni Citizen TV. Ninafuatilia kwa sababu hutoa habari za kitaifa, vipindi vya kielimu na burudani vinavyoguza maisha ya kila siku. Pia vipindi vyake huwasilishwa kwa njia iliyo rahisi kuelewa na inayovutia.

Ninazilea nywele zangu mara kwa mara kwa kawaida kila wiki kulingana na aina za nywele na shughuli ninazofanya. Huosha nywele kwa maji safi na shampoo kupaka mafuta au krimu ili ziwe laini na zenye afya. Pia huzichana na kuzitunza vizuri na kuepuka kuzitumia kemikali kali mara nyingi ili kuzuia kuharibika. Utunzaji huu hunisaidia kuwa na nywele safi, nadhifu na zenye mwonekano mzuri.

Zawadi nzuri niliyowai kupokea ni kitabu. Kilikuwa zawadi ya maana sana kwa sababu kilinionyesha kuwa aliyenipa alinielewa na kuthamini maslahi yangu. Kitabu hicho kilinipa maarifa, kunipa motisha na kunifanya nijisikie kuthaminiwa na kufurahi. Hadi leo, zawadi hiyo hunikumbusha umuhimu wa kutoa kitu chenye maana kuliko gharama yake.